Mafunzo ya kazi ambayo yamenisaidia zaidi hasa ni yale ya kwanza wakati nilipo anza kuajiriwa mafunzo kuhusu shughuli mbalimbali kazini zinezofanyika, namna ya kuwasiliana, namna ya kutumia mifumo, na namna ya ku kutambua nafasi yangu katika majukumu yangu ya kazi. Hayo yamenisaidia sana yamenipa uelewa na uzoefu katika majukumu yangu ya kazi.

Huwa nayapokea kwa furaha tu kwa sababu mtu anapotoa maoni yake kuhusiana na jambo fulani. Naye ni mchango wake. Kila mmoja ana namna yake ya kuona jambo. Kwa hiyo, huwa napokea vizuri tu naona ni namna ambavyo yeye ameamua kuchagua kulitekeleza jambo au kulitolea maoni jambo. Kwa hiyo, naona ni sawa, ni mawazo yake, na anapaswa kusikiliza.

Kama jua ni kali sana, mara nyingi huwa naeza kutumia mwavuli nategemea na maeneo kuna maeneo mengine ukitumia mwamvuli, unaonekana una anasa au unajiona una tajiri hasa kwenye nchi zetu zile kama za Afrika. Lakini ukiwa kwenye nchi zingine hazina shida. Unaweza ukatumia mwavuli, lakini pia kupaka sunscreen kwa ajili ya kujikinga na miale ya jua.

Kumbukumbu za utotoni na kumbuka, hasa tulipokuwa tunakutana kwa bibi na babu, kipindi cha likizo. Tulikuwa wajukuu wengi, ambao tulikua tunakusanyika pale kwa bibi na babu, tunacheza, tunafurahi, michezo mbali mbali. Kama kombolela, rede, tunacheza hiyo michezo, tunafurahi. Kwa kweli, inanikumbusha pia babu na bibi, kipindi hicho kabla babu, hajafariki. Kwani ni nyakati nzuri sana kizi kumbuka. Kwasababu tulikua tunafuraha, tuna amani, tunafurahia pamoja wajuku, tunafahamiana, tunacheka, yani ah ilikua nzuri sana.

Ndio ninaweza kuishi siku moja bila teknolojia ukiamua kuwacha kila kitu hio siku tu unafanya mambo yako mengine tofauti na ya kiteknolojia inawezekana kabisa inawezekana kwasababu nyakati za zamani, mfano wale watu wa zamani. Hawakua na teknolojia lakini maisha yalikua yanaenda na mambo yalikua yanaenda kwa hivyo mimi binafsi ninaweza kabisa nikaishi bila teknolojia.

Jioni kabla ya kulala, huwa nasoma pia Bibilia, na mshukuru Mungu kwa ajili ya siku, huwa nasoma kitabu, kwa sababu kuna kitabu huwa naendelea nacho kusoma kwa hiyo. Kabla sija lala, huwa nahakikisha angalau, nimesoma hata sura mbili, au tatu, ili niweze kuongeza maarifa, lakini pia kujifunza, kuendelea kujifunza lugha. Na tafuta lugha yoyote ambayo mpya si ifahamu, naendelea kujifunza ili niweze kuboreshe uwezo wangu. Na pia kuandika yale ambao nimeyafanya kwa siku. Kuangalia kipi ambacho sijakitimiza kwa siku. Ili niweze kuona kesho yake naazaje siku.

Kila jambo lina wakati wake, kwa hiyo kuna wakati nahitaji kukua zaidi kwenye kazi, lakini kuna wakati nahitaji ku kuweka uwiano kwa ajili ya maisha binafsi. Kwa hiyo ni muda, huwa nakuwa na ratiba, kwamba wakati huu ni wakati wa kufanya kazi, wakati huu ni wakati wa kufanya maisha binafsi.